Kwa swahili je wewe ni mtu wa kuamka mapema au wa usiku Ningesema mimi niko katikati lakini ninaelemea zaidi upande wa kuamka mapema kulingana na mazingira na majukumu ya siku husika hebu nieleze kwa kina kidogo Kwa kawaida kuamka mapema kuna faida nyingi sana asubui huwa na utulivu wa kipekee, kelele, kelele ni chache, akili iko wazi na mawazo yanatiririka kwa uraisi huu ni wakati mzuri wa kupanga siku, unakutafakari malengo au kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa Kuamka mapema kunanipa nafasi ya kuanza siku nikiwa tayari kisaikolojia na kimwili watu wengi wanaoamka mapema hujihisi kuwa nidhamu zaidi Kwa sababu tayari wamepata muda wa kufanya mambo yao kabla shughuli za siku kuanza Pia asubuhi hunipa fursa ya kujijali kama kufanya mazoezi mepesi, kunywa chai au kahawa kwa utulivu au hata kusoma kidogo mambo haya hunipa nguvu na motisha ya kuikabili siku kwa moyo mkujufu Zaidi ya hayo kuamka mapema hunisaidia kulala mapema jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya mwili na akili Kwa hata hivyo, siwezi kupuuza kabisa upande wa kua mtu wa usiku Kuna nyakati ambapo usiku hunipa ubunifu wa pekee usiku kuna kimya, hakuna usumbufu mwingi na mawazo huwa ya kina zaidi Kwa baadhi ya kazi, hasa zile za ubunifu au tafakari usiku unaweza kuwa muda mzuri sana watu wa usiku mara nyingi huhisi kuwa huru zaidi kufanya wanachotaka bila kupresha ya muda Lakini changamoto ya kuwa mtu wa usiku ni kwamba inaweza kuathiri ratiba ya usingizi Hasa kama unalazimika kuamka mapema kwa kazi au majukumu mengine kukosa usingizi wa kutosha unaweza kusababisha uchovu, kupungua kwa umakini na hata kuathiri afya kwa ujumla Ndiyo maana napendelea kusawazisha Nikitumia usiku kwa kiasi, lakini nikihakikisha sipotezi usingizi muhimu Kwa ujumla, ninaamini kuwa hakuna jibu sahihi au lisilo sahihi katika kuamka mapema au kuwa mtu wa usiku Inategemea zaidi ratiba ya mtu aina ya kazi anazofanya na mwili wake unavyofanya kazi vizuri Kilicho muhimu zaidi ni kutambua mtu binafsi kujua ni muda gani anaofanya kazi vizuri zaidi na kupanga maisha yako kulingana na hilo Kwa kifupi, mimi ni mtu anayependa kuamka mapema Lakini naelewa na kuthamini pia thamani ya utulivu wa usiku Kila muda una baraka zake, mradi tu unautumia kwa hekima na kuzingatia afya yako.